Kitabu cha kiteknolojia huwezi kuishi pasipo ni televisheni, kite cha kupapasa kama vile masim smartphone, izo ni vitu mtu unafaa kuwa navyo ili kuweza kustahili zinavyo saidia kwa ujumbe kule mtandaoni kuwa mazi za kijamii ili uweze kustahili vyema na uweze kwa sababu na kujifundisha mambo mengi yalio endelea duniani.